Napenda paka sana. Napenda, nimeishi kupenda paka kutoka utotoni. Lakini si ati sipendi mbwa, napenda pia mbwa, lakini napenda paka sana sana. Na hua nahisi kama paka huendanisha na vile mimi hukua kama mtu. Mawazo yangu vile nasikianga vile paka tu hukuwa na hisia tofauti hujui dakika moja kama imefurahi halafu inakasirika, haitaki kuguzwa, haitaki kufanya kitu, inataka tu kulala lakini pia ni mjanja anajua kushika panya anajua upole na uvumilivu si kama mbwa mbwa wanakuanga tu wakirukaruka kila saa hawana utulivu kwangu kwa hivyo ndio maana napenda paka kuliko mbwa na hadi akili yangu tu inajua tu kuona paka na kuipenda juu ninapoona paka mahali popote huwa nataka tu kumshika ama kuwashika. Natakanga kukua na paka kwangu ama kwa wazazi wangu kila mahali na si mmoja kama wawili kwenda juu na ninapenda vile huwa wanaguruma watu wengi husema hawapendi lakini mimi naskianga sauti hiyo ikinifurahisha na nasikianga tu ikinituliza naweza lala lakini mara zingine nasikianga kama hiyo nywele yake inafanya nifungane nasikia kama siwezi kupumua vizuri lakini hua hainizui kuwapenda na kuwashika na kuwanusa na kuwapea chakula kila kitu tu inayohusiana na kupea kuchunga paka na kuwapenda na napenda aina zote wakubwa, wadogo lakini sana sana wadogo juu wadogo hawananga kubagua ama ubaguzi unajua wakubwa wanajua wamekua wakubwa wakajua watu lakini wadogo watapenda kila mtu tu kila mtu bila ubaguzi. Kwa hivyo napenda hao wadogo sana sana wenye wamezaliwa na pia juu wanaweza toshea kwa mkono ya mtu. Unaweza washika hata uwaekelee kwa mkono ama uwafiche kwa mfuko yako ama ucheze na wao. Na hawatakuwa na shida. Lakini hao wakubwa kama hawajakuzoea wanaweza kugwara wakuume halafu pia meno yao imekomaa kwa hivyo wakikuuma utaskia uchungu hata kama ni kimchezo tu lakini hao wadogo juu meno yao haijakomaa hadi wakikuuma hautaskia uchungu kwa hivyo unaweza cheza na wao vyovyote utataka na watu wengi hawapendi paka wale weusi lakini mimi napenda wote hadi hao weusi lakini si wote wenye sijui siwezi karibia lakini wenye najua naweza. Nawapea chakula. Nawaita na wanapenda kushikwa kichwa na wananikalia tu. Wanyama warembo sana kuliko wanyama wengine hadi hao wanyama wengine wa pori wenye hukuwa katika familia hiyo ya kina paka kama kina simba hao kama si vile ni wa pori pia wao ningekuwa nawapenda sana lakini sasa kama hao unajua hujui tabia zao ni unpredictable kwa hivyo heri tu hawa wa nyumbani hao wenye umezoea lakini hao wa pori wenye hujui tabia zao unajieka.